Ukitazama kutoka dirisha langu, ninaona vitu mob sana vinavyo nifanya ni feel poa. Kwanza, kuna miti na inakupa vibe ya nature na utulivu. Kisha kuna few buildings mbali, lakini zinaonekana bado. Hakuna barabara kubwa, so, peace level iko juu, hakuna kelele nyingi, na hakuna hassle mob. Best time ya kutazama nje ni around 6pm, pale juali napukwa likiset. Sky hubadilika na rangi inageuka na kuwa orange. Views hazibadiliki sana kwa seasons zote ilapale kuna mvua miti inakua green sana na vivid. Scene inakua noma sana. Ninapopumzika na kuangalia hiview nahisi fiti sana akili inakua fresh na moyo unatulia.

Nchi ambayo natamani kuitembelea sana ni Japan kwa sababu teknolojia yao ni noma na pia kalcha yao iko top. Nimesikia mambo mob kuhusu watu wake kuwa fiti na polite na hiyo inafanya country iwe appealing zaidi. Japana piq iko na buildings refu sana na gardens nzuri poa na chakula chao ni tamu sana. Hakika ni vibes na test za aesthetics. Nigependa kuona Tokyo Tower na labda mlima fuji. Nafikiri excitement mob nikifikiria tu safari hiyo. Kwa sababu, kuexperience mambo kama haya live itakuwa poa sana. Natumaini hivi karibuni, nitaweza kuomoka na kuona haya yote live.

Likizo yangu ya ndoto ni Paris, France. Nimetamani kuenda pale kwa sababu city iko faya sana na ina mambo kali za kuona. Lengo langu la kwanza ni kutazama Eiffel Tower na kuchill kwenye River Seine, pale ndio nitapata kurelax bila stress yoyote. Nitaenda pekee yangu kwenye safari hii kwa sababu nataka kupumzika mob na kutembea kidogo. Paris ni maalumu kwa sababu ni city of love and earth, na nafeel itakua source ya amani na positive vibes kwa roho yangu. Kwa hakika, itakua the best trip ever.

Kumbukumbu kali ya utotoni kwangu ni pale tulipokuwa tukicheza soka mtaani. Ilikuwa poa sana kwa sababu tulikuwa wengi na hakuna stress wala trouble yoyote. Just vibes safi. Nilikuwa na marafiki zangu, especially Alex na Ken, na kila mtu alikuwa na furaha sana. Tulikuwa tunacheka, tunacheza, na tukipiga stori nyingi. Kinachofanya kumbukumbu hii kuwa maalum ni freedom tulikuwa nayo. Hatukuwa na any worries, just enjoying life na kila kitu kilikuwa fresh. Ninapoikumbuka na feel fiti sana na inanikumbusha siku nzuri za childhood.

Kinywaji changu cha kawaida ni chai ya rangi, aka black tea, naikunyws kila asubuhi na jioni pia. Napenda ikiwa moto na naiandaa kwa kuchemsha maji, kisha kuweka majani ya chai na kuongeza sukari kidogo. Sometimes huwa naongeza rosemary pia. Ni simple na haina haja ya kuweka vitu mob. Napenda kunywa chai nikiwa kwangu, kama nimechill kwa sofa, niki watch ama kupumzika kidogo. Bila chai ya asubuhi huwa na feel vibaya, kichwa kinaniuma na energy ya siku inaanza ikiwa low. Chai nanipatia vibe ya kwanza siku vizuri.